Mimi napendelea kunyoa ndevu kwa sababu kulingana na mimi ndevu huwa ni dalili ya uchafu saa zingine ndevu huwa inashika vumbi, ndevu huwa inashika chakula zikimwagika kutoka kwenye mdomo kwa hivyo mimi napenda usafi na kwa hiyo ndiyo maana yangu ya kunyoa ndevu kila mara.